Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni uwezo wa wa kufanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii, nina dhamani pia kujifunza ujuzi mpya unaosaidia kuboresha utendaji wangu, kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora, hunipa kurithika na kujiamini, pia naheshimu uwezo wakushirikiana vizuri na wenzangu kwa sababu mafanikio ya timu ni muhimu kazini.

Nasomew habari mtandao ni kupitia tovuti za habari na mtandao ya kijamii. Mara nyingi hutumia simu yangu kusoma habari kwenye google na kurasa za habari kama Facebook na X. Pia hutazama video fupifupi za habari ili kwelewa kinachoendelea haraka. Njia hiyo hunisaidia kupata habari kwa rahisi na kwa wakati.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kazi zangu mapema. Huandika malengo yangu na kugawa kazi kubwa kwa kazi ndogo ndogo. Pia huweka muda wa kukamilisha kila kazi ili nikae makini. Kila mwisho wa mwezi hujitathmini kuona kama nimetimiza malengo yangu na kurekebisha pale panapohitajika. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kufanikiwa kazini.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza. Pizza ni chakula kinachotoka nje ya nji, lakini upatikana pia hapa kwetu. Nilipenda ladha yake kwa sababu ina mchanganyiko wa jibini, nyama na mboga. Ilikuwa tofauti na chakula cha kawaida ninachokula lakini ilinifurahisha sana. Kuonja chakula hiki kulinipa hamu ya kujaribu vyakula vingine vya kigeni siku za usoni.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Chai hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Napenda chai ya maziwa au chai ya tangawizi kwa sababu ina ladha nzuri na hunipa hamu ya kula. Kunywa chai asubuhi hunifanya nijisikie vizuri na kunisaidia kuwa makini kazini au shuleni. Kwangu, chai ni kinywaji bora cha kuanza siku.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana. Pwani ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia mazingira ya asili. Napenda kusikia sauti ya mawimbi ya bahari na kuona maji yakisogea taratibu. Upepo wa pwani unisaidia nijisikie mtulivu na huru. Pia napenda kutembea ufukweni, kupiga picha na kutumia muda mzuri na marafiki au familia. Kwangu, kuenda pwani unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia maisha.

Ninajihisi kwa njia chanya kuhusu tathmini za kazi. Ingawa wakati mwingine tathmini zinaeza kunifanya nijisikie na wasiwasi kidogo. Ninaona ni muhimu sana kuwa na maendeleo yangu kazini. Tathmini unisaidia kuelewa nguvu zangu na pia maeneo ambayo ninahitaji kuboresha. Kupokea maoni kutoka kwa wakubwa au wasimamizi hunipa mwelekeo wa jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia unisaidia kueka malengo mapya na kujituma zaidi. Kwa maoni yangu, tathmini za kazi ni fursa ya kujifunza, kukua na kuboresha utandaji wangu wa kila siku kazini.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na haraka zaidi. Ninapo jaribu teknolojia mpya hupata ujuzi na maarifa mapya ambayo hunisaidia kuboresha kazi zangu za kila siku. Pia teknolojia hunifanya ni jisikie kuwa na ujuzi wa kisasa na kuendana na mabadiliko ya dunia. Ingawa wakati mwingine teknolojia mpya huweza kuwa na changamoto mwanzoni kwa kujifunza na kuzoea, huwa inanisaidia sana. Kwangu, kujaribu teknolojia mpya ni njia ya kukua na kubaki makini katika kazi na maisha ya kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa, mguvu na akili ya kucheza kwa mbinu mbali mbali. Anaweza kucheza nafasi ya yote uwanjani na kuongoza timu yake kwa ufanisi. Na kumbuka mchezwa wajabu niliouona alipokuwa akicheza na Los Angeles Lakers. Ambapo alifunga pointi nyingi na kuongoza timu yake kushinda mchezo mgumo. Ujuzi wake unawajulikana ni kasi ya kucheza, mpangilii wa mzuri wa mashambulizi na uwezo wa kuorodesha mashambulizi ya timu kwa haraka. Ninapo mwona akicheza huhisi msisimuko mkubwa, furaha na hamu ya kuingia nidhamu ya bidii yake.

Mimi huwa natumia Wi-Fi zaidi kuliko data ya simu. Wi-Fi ni rahisi, haraka na si garama kubwa kama data ya simu. Natumia Wi-Fi kwa kazi, masomo, kuangalia video na kuwasiliana na marafiki au familia. Hata hivyo, wakati sina Wi-Fi, naweza kutumia data ya simu kufikia mtandao. Ingawa ni gali zaidi. Kwa hivyo, wifi ni njia mzuri ya kupata mtandao haraka na kwa garama nafuu na hunisaidia kufanya shuguli nyingi mtandaoni bila wasiwasi.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya uma, pia kusaidia watu wanao hitaji kwa kutoa msaada mdogo kama chakula au shauri. Wakati mwingine hushirikiana na vijana wengine kufanya shuguli za kujitolea, njia hizi hunifanya ni jisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii na kuchangia maendeleo yake.

Shughuli zangu za wikendi huwa ni tofauti kidogo kulingana na hali, lakini mara nyingi napumzika na kufanya mambo ninayopenda. Jumamosi mara nyingi huwa natumia muda kusoma vitabu au kusikiliza mziki na wakati mwingine napenda kwenda kinywaji cha kahawa na marafiki. Jumapili ni siku ya kupumzika zaidi. Mara nyingi huenda pwani au bustani ili kufurahia hewa safi. Ninapofanya shughuli hizi, huhisi furaha na amani na hupata muda mzuri na familia au marafiki. Wikendi ni muda muhimu kwangu kupumzika, kujiburudisha na kujiandaa kwa wiki ijayo. Hivyo, huwa na mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo kidogo.

Ndiyo, nimewai kulima. niLijaribu kulima shambani na familia yangu, hasa mboga na mahindi. Kulima kuna nifundisha umuhimu wa kazi ngumu, subira na kujituma kila siku. Pia kuna nisaidia kuelewa jinsi mimea inavyokuwa na umuhimu wa maji, mbolea na kuzingatia hali ya hewa. Ingawa kulima ni kazi ngumu na enye changamoto, huzalisha furaha kubwa pale unapoona mavuno yako. Kwa maoni yangu, kulima ni shughuli muhimu kwa maisha na hufundisha nidhamu, uvumilivu na shukrani kwa chakula tunacho kula kila siku.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama michezo hunipa furaha na msisimuko. Hasaa ninapo tazama timu au mchezaji ninaye mpenda. Ninapenda kuangalia mpira wa miguu na mpira ya kikapu kwa sababu michezo hii ina ushindani na burudani kubwa. Pia kutazama michezo hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda na marafiki au familia. Ingawa kucheza michezo ni muhimu kwa afya. Kutazama hunifanya nijisikia huru na kufurahia bila kuchoka sana.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda ni vipindi vya elimu na burudani. Napenda vipindi vya elimu kwa sababu huchangia kuongeza maarifa yangu na kunifundisha mambo mapya kuhusu sayansi, historia na teknolojia. Pia napenda vipindi vya burudani kama komedi au tamthilia kwa sababu hunifurahisha. Hunipa wakati wa kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi. Mara nyingi, huangalia michezo au mashindano ya televisheni ili kujiburudisha na kushirikiana na marafiki au familia. Kwangu, vipindi vivi husaidia burudani na elimu kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nimahi kujifunza kupiga gitaa kidogo. Nilianza kwa kujifunza mikato ya msingi na nyimbo rahisi. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni. Nilifurahia kujifunza kwa sababu ili nisaidia kukuza kipaji changu cha mziki. Kupiga gitaa, hunipa furaha na husaidia kupumzika. Ingawa bado najifunza, ningependa kuendelea kufanya mazoezi zaidi ili kuboresha ujuzi wangu.

Me nawatia mwayo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwapa maneno mazuri ya faraja. Ninapo waona wakichoka au kukata tamaa. Uwahimiza waendelea kujituma na kuamini uwezo wao. Pia hushirikiana nao kazini na kuwasaidia pale wanapo hitaji msaada. Nikiwaona wamefanya jambo zuri. Huwasifu ili wajisikie kudhaminio. Hii husaidia kujenga mwayo na ushirikiano. Kujiamini na kufanya kazi kwa furaha kama timu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto hunipa furaha kubwa kwa sababu wao huwa wachangamfu na wenye tabasabu. Napenda kucheza michezo rahisi kama kukimbizana, mpira au kuimba na wakati wa kucheza, watoto hunifanya nisahau mawazo na nijisikie huru. Pia kucheza nao hunisaidia kuwaelewa vizuri na kuwafundisha tabia nzuri kama kushirikiana na kuheshimiana. Kuwa na watoto huniletea amani na furaha ya kweli.